Kwa kuongeza ujuzi na maarifa yangu ili niwe mtaalamu aliye bobea katika kazi zangu Pia kwa kuchukua majukumu zaidi kama vile kuongoza au usimamizi kujenga sifa ya kuwa mfanyi kazi anayeminika na mwenye maadili yanaohitajika kwenye matokeo.